Nyumba yetu imejengwa kwa kutumia matofali, paa la nyumba yetu linarangi ya blue. Katika nyumba yetu, harufu ya chakula na sauti ya familia huamsha hisia za furaha na upendo. Kila jioni bada ya wazazi wangu kutoka kazini, sisi hukusanyika ndani ya nyumba yetu na kuyazungumuza mambo muhimu kwa furaha na upendo. Wazazi wangu hupenda kukaa ndan ya nyumba kila wakati wanapopumzika.